Naamu, inchi ambayo ningapenda kuitembelea sana ni inchi ya ufaransa, hasa mchi wa pali. Naitamani inchi hii kwa sababu ya sifa hake kubwa ya sana. Historia na majengo ya kuvutia kama mnara wa ifli ambayo nimekuwa nikiisikia nikiwa tangu mdogo.

Naam, umeme unapokatika jambo la kwanza mimi hufanya nikuhakikisha usalama kwa kuzima vivaa vyote vya kiteknolojia vilivyokua vikiwaka ili kuzuhia itilafwe ya umeme itakaporudi. Baada ya hapo, mimi hutafuta chanzo mabadala cha mwanga kama vile tochi ya simu au mishumaa ili kuweza kuona ndani ya nyumba.